Hii ni swali ambalo imekuwa ikizunguka kichwani mwangu kwa muda mrefu. Hasaa nyakati za mchana wa juakali au siku wa kimbunga. Lakini nikitazama kwa ndani kabisa na kutathmini hisia zangu. Jibu langu linaegemea upande mmoja kwa uzito ukubwa. Mimi ni mpenzi wa upepo wa asili kuliko kinyozi au AC. Ninapo kaa nje nakuhisi upepo ukipita kwenye ngozi yangu, ninahisi niko hai Ac kwa kiasi kikubwa ni hewa iliokufa. Ni hewa inayozungushwa kwenye mashini. Inayochungwa na kisha kusukumwa ndani ya chumba haina roho. Lakini upepo wa asili una hadithi unakuja na harufu ya ardhi. Inayonyeshewa mvua. Harufu ya mwaua ya mbali. Au hata harufu ya chumvi ya baharini. Ikiwa niko karibu na pwani. Upepo unanikumbusha kuwa mimi ni sehemu ya ulimwengu huu mpana. Unayonipeperusha nywele au kutisha majani ya mti yaliyokaribu nami. Unanipa muundo wa maisha ambao mashini haiwezi kuiga. AC inatengeneza mazingira ya bandia ambapo kila kitu kiko vile vile. Baridi iyeleele, sauti iyeleele ya mashini. Upo haibadiliki. Unaweza kuwa mwanana kama busu la moto au kuwa mkali na mwenye nguvu Jambo linalofanya kila sekunde ya ukupokea iwe ya kipekee Kuna tofauti kubwa sana ya jinsi ya mwili wangu unavyo hisi baada ya kukaa kwenye AC kwa saa nane na jinsi unavyohisi nikiwa kwenye upepo wa asili AC kwa mara nyingi hunifanya nijihisi mkavu Inakausha unyevu wa asili kwenye ngozi na macho yangu Mara nyingi nikitoka kwenye chumba chenye AC ninahisi uchovu wa ajabu upepo wa asili kinyume chake ni kama chakula cha akili. Kuna kitu kinachoitwa ionization ya hewa hewa inayotembea nje ina negative ions ambazo, kisayansi zinajulikana kuboresha hali ya hewa, yaani mood, na kupunguza msongo wa mawazo. Ninapovuta pumzi ya upepo mwanana, ninahisi mapafu yangu yakifunguka kweli. Hakuna harufu ya kikemikali na kusafisha hewa au vumbi iliyonaswa nje, filters za AC. Na hewa safi yenye ukosefu oksijeni ya kutosha AC inayonifunga ili AC inanifanya kazi vizuri. Ni lazima nifunge mlango na madirisha Ninajikuta nimefungwa kwenye sanduku, la kioo au jenzi Hali hii ni kujifungia inanipa hisia ya kutengwa na ulimwengu wa nje upepo unahitaji uwazi, unahitaji madirisha yawe wazi, mapanzi ya pekee yapepee na milango iwe wazi. Uhuru huo wa kuona nje, husikia ndege wakiimba na kuona watu wakipita huku nikiburudika na upepo, unanipa amani ya ndani. Siwezi kulinganisha baridi ya chuma na AC na ule baridi wa asili unaokuja na mawingu yanapofunika jua. Upepo unanirudisha nyuma kwenye utoto wangu. Niki kumbuka tukikimbia chini ya miembe, upepo ukivuma kwa kasi kabla ya mvua kubwa kuanza. Nakumbuka usiku wa baridi kando ya bahari ambapo sauti ya upepo kwenye majani ya mianzi ilikuwa kama wimbo wa kutumbukiza. AC haina kumbukumbu.

Hii ni swali ambalo linagusa kiini cha maisha yangu ya kila siku. Kwa sababu, baada ya pilka-pilka za mchana, kelele za mjini na shinikizo la kazi, mimi hunioni jikoni kama hekalu langu la amani. Ili kuijaza dakika nane za tafakari nitakueleza kwa kila safari yangu ya kurejesha nishati kwanzia mwili hadi roho Ninapoingia mlangoni baada ya siku ndefu kitu cha kwanza ninachofanya ni kuvua mchana Hapo sizungumzi tu kuvua viatu au nguo za kazi bali ni tendo la kisaikolojia la kuwacha matatizo ya ofisini kwa barabarani mlangoni Mimi huamini kuwa mwili hubeba nishati za kila mahali tunapopita Hivyo na hatua yangu ya kwanza ya mapumziko ni kuoga maji ya vuguvugu Ninapokuwa chini ya maji sifikiri tu usafi Ninawaza kwa maji yale Yanatiririsha uchovu, stress na mawazo hasi yote yaliyoniandama mchana kutwa ni kama ubatizo mdogo wa kila siku unaoniandaa kwa ajili ya nafsi yangu Baada ya kuoga, mimi si mpenzi wa kuwasha taa kali za juu Yaani fluorescent, badala yake mimi hupendelea mwanga hafifu, labda taa ya pembeni au mshumaa Kuna utafiti unaosema mwanga mkali huendelea kufanya akili ya iamini bado ni mchana Hapo linalozuia homoni za usingizi kwa kuanza kufanya kazi katika mazingira haya ya utulivu, mimi hutafuta kimya. Katika ulimwengu huu ambapo kila mtu anapiga kelele, radio, simu, televisheni, ukimya umekua bidhaa adimu na gharama kubwa. Mimi hukaa kwenye kochi langu, nikiwa nimefumba macho kwa dakika kumi hivi, kipindi hiki mimi sishiki simu, ni muda wa detox ya kidigitali, ninahisi mapigo ya moyo yakirudi kwenye muundo wake wa kawaida na akili yangu inaanza kutulia kama maji yaliyokuwa yakikorogwa kwenye ndoo. Mapumziko kwangu si kulala tu. Ni kulisha sehemu za nafsi ambazo zilikuwa njaa mchana kutwa. Chakula ndiyo cha jioni chenye staha mimi hupika kitu chepesi. Lakini nakula kwa uangalifu. Ninathamini kila ladha. Hapa ndipo mimi huruhusu kufurahia kikombe cha chai ya miti shamba kama chamole. Ambayo harufu yake pekee ni tiba. Kusoma kitabu badala ya kuangalia filamu za mapigano au habari za kusisikitiza kwenye tv, mimi huchagua kitabu. Kusoma kurasa chache za riwaya au vitabu vya falsafa kunanipeleka ulimwengu mwingine ni kama kusafiri bila kusongea Mimi inanisaidia misuli ya macho yangu kulegea badala ya kuchoshwa na mwanga wa blue light wa screen za simu Ikiwa sija sitasoma, basi nitasikiliza muziki wa ala za au jazz muziki huu hitaji mimi nifikirie maneno bali unacheza na hisia zangu na kunifanya nijihisi niko salama Kabla sijaingia kitandani, mimi hufanya zoezi moja muhimu sana tathmini ya siku mimi huchukua kitabu changu yaani cha journal na kuandika mambo matatu tu.

Hii ni swali ambalo kila nikifikilia inanigusa mahali fulani ndani ya moyo wangu Nikichochea mchanganyiko wa hisia kati ya ufahamu, upekwe na sushukurani Nikijibu kwa ufupi hapana kwa sasa sihisi mahali nilipozaliwa Lakini jibu fupi pekee halitoshi kueleza safari hii ndefu ya kimaisha ili uelewe kwa nini niko hapa nilipo na nini kime pokea au kupatikana njiani. Ruhusu nikupe simulizi ya safari yangu. Mabadiliko ya mazingilia na jinsi ya ambavio nyumbani kumebadilika maana kwangu. Nilizariwa katika mazingira ambayo nitofauti kabla kabisa na haya nilio sasa Ninapofunga macho bado naweza kuhisi sauti za asubuhi za pahala pale nilipokuwa sauti za jogoo wa jirani harufu ya moshi wakuni wakati maji ya chai yanachemshua na ule upepo muanana unaopita kwenye miti ya matunda iliozunguka nyumbani kwetu na zimani kule ndiko mzizi wangu iliko Kila barabara, kila mti na kila uso wa mzee wa mtaani ulikuwa na hadithi ilio nihusu kuishi mahala nilipozaliwa kuna kupa halufu fulani ya usalama na kudumu Unajua kila kona, unajua nani wa kuwamini na aldi yenyewe inayonekana kutambua sauti ya hatuwa zako. Lakini maisha kwa asili yake ni kama mto unaotiririka. Marachache sana unabaki pale pale. Sababu ilionifanya niondoke mahala pale si kwa sababu si kuwa napapenda. Mbali ni kwa sababu ya hitaji la kukua. Kuna wakati fulani katika maisha ya binadamu, unahisi mazingila yaliyokulea yameanza kuwa madogo kwa ajili ya ndoto zako. Nilijikuta nikihitaji changamoto mpia. Elimu ya juu zaidi na fulsa ambazo mazingila ya nyumbani ya singeweza kunipa. Kuondoka kule kulikuwa nitendo la ujasiri na maumivu kwa wakati moja na kumbuka siku niliofunga mizigo yangu ili nionekana kama nitaacha kipande cha roho yangu nyumbani. Lakini nilitambua kuwa ili nishinde ilibidi nikubali kuwa mgeni hali pengine Nilichagua kuhamia hapa nilipo sasa Mjimpia, watu wapia na kasi mpia ya maisha kuhishi mbali na mahala nilipozaliwa kumenifundisha mambo ambayo Nisingeweza kujifunza nikiwa nimezungukwa na ndugu na marafiki wa utotoni Hapa nilipo sasa imebidi nijitengeneze upia Hakuna anajua historia yangu Hakuna anajua babu yangu alikuwa nani Hapa nina tambulika kwa juhudi zangu utu wangu na kazi yangu ya sasa mazingira haya mapia yamenifanya kuwa imara Yamenibidi nijifunze luga mpia za kijamii nijifunze jinsi ya kutengeneza familia kutokana na watu ambao sindugu zangu wadamu Hapo nilipo nimejenga nyumba nyingine Nimeanzisha taratibu mpia na nimepata marafiki ambao Sasa wanajua tabia zangu za ukubwani kuliko wale walio nijua nikicheza kwenye uvumbi Hata hivyo kuna upande wapili wa sarafu pamoja na mafanikio na ukuwaji ulio upata hapa ugenini Kuna tupu fulani ambayo haizibiki ni ile hali ya kukosa historia ya pamoja na mazingila yanayonizunguka Ninapo pita mta ya juu nilipo sasa.

Hii ni swali ambalo linaonekana kuwa ndogo. Lakini kwa mapenzi, kwa mpenzi waladha na hisia kama mimi, ni swali linalofungua mlango wa ulimwengu wa kukumbukumbu, starehe na sanaa ya kula. Nikijibu kwa moyo mwe upe, ndiyo, nina mapenzi makubwa na yakina ya popcorni Lakini sipendi tu kama chakula na ipenda kama tukio kama rafiki wanyakati fulani na kama alama ya utulivu katika maisha yangu yenye purukushani nyingi Niluhusu ni kuchukue kwenye safari ya dakika hizi ni kikueleza kwanini popcorni zangu ni zaidi ya punje za mahindi zinazo pasuka. Kuna kitu cha kustaajabisha sana kuhusu popcorni kuanzia hatua yake ya kwanza, fikiri punje ndogo, ngumu na dhahabu, kwa nje inaonekana haina maana, lakini ndani yake imeficha siri. Inapo kutana na joto, inabadilika, sikwa kulaanika kama mchele, bali kwa kupasuka na kugeuka kuwa kitu kipia kabisa, cheupe na laini kama mawingu Mimi hufurahia sana mchakato wa kutengeneza ile sauti ya pop pop pop ni kama muziki maskioni mwangu ni sauti inayotangaza kuwa mambo mazuri ya nakuja Harufu inayojaa nyumbani wakati popcorni zinatengenezwa ni harufu ya kipekee ni harufu ya faraja ambayo inaweza kubadirisha hali yangu ya hewa papo hapo Inanivutia jikoni kwa nguvu na sukumwa ambayo siwezi kuipinga Siwezi kufikiria kuangalia filamu nzuri bila kubulu bila bakuli kubwa ya popcorni pembeni yangu Kwangu mimi, popcorni ni filamu na nikama chanda chapete Havite ngani, kuna maana ambayo kitendo cha chakukua punje moja baada ya nyingine na kuzila kwa umakini kina nisaidia kuzama zaidi ndani ya hadithi ni nayo iangalia Inanipa kitu chakufanya na mikono yangu wakati wasehemu za kusisimua za filamu Wakati muusika wa mkuu huyuko hatarini, unajikuta unatafuna kwa kasi. Na filamu inapokuwa ya ya huzuni, popcorn zinakuwa kama nanga inayo kushikiria usizame kwenye hisia kali sana. Ni chakula ambacho hakihitaji umakini mkubwa ukikila. Hakikitaji kijiko wala uma na uhusiano wa moja kwa moja katika mkono mdogo nyingine kabisa inayofanya nizipende popcorni ni wepesi wa kubadilika kulingana na matamaniano yangu ya siku hio Popcorni ni kama turubai tupu kwa mchoraji Ninapenda popcorni zenye chumvi kiasi na siyagi iliyo yeyushwa vizuri. Lakini ile ya siyagi inapoingia kwenye kila tundu la popcorni ni kitu ambacho ulimiwangu unakienzi. Na weza kuongeza sukari au hata kameli ili kujifanya ziwe tamu na zenye kutowa sauti ya crunch kila ni na nikiuma. Wakati mwingine mimi hueka pilipili ya unga au hata jibini ili kupata latha ya kipeke. Huuwezo wa popcorni kuwa chochote, unachotaka uwe, unanifanya nisi kichochke kamwe. Kila bakuli linaweza kuwa na latha mpya kabisa. Popcorni zina nikumbusha nyakati za nyuma. Nakumbuka niki wa mtoto, ni wikendi nilikuwa ni wakati wa familia kukusanyika. Mama au baba angetengeneze pop.

Hili niswali linalo gusa moja kwa moja utambulisho wangu na jinsi ninavyo jieleza mbele ya ulimwengu. Nikikujibu kwa lugha ya picha na hisia, ndiyo nina mapenzi makubwa sana ya kofia, ya kuvaa kofia. Kwangu mimi, kofia si kifaa tu cha kunifunika kichwa au kuni kujikinga na jua. Ni sehemu ya tabia yangu. Ni nguo yangu na nikitambulisho cha mtindo wangu wa maisha ili uelewe kwanini chanzo changu cha kupenda kofia na uzito niruhusu nifafanue falsafa iliojificha nyuma ya kuvaa kofia Kuanzia nyanja za urembo, saikolojia, hadi, kinga Tangu zamani, kofia imekua ikitumika kutofautisha watu. Wafalme walivaa taji, askali walivaa kofia za chuma, na wasafiri walivaa kofia za ngozi. Ninapovaa kofia ninahisi kama ninaweka taji langu kisasa Kuna mnamna ambavyo kofia inanikamirisha mwonekano wangu, yani outfit Unaweza kuvaa nguo rasmi sana, labda, tishati, nyeupe na jinsi Lakini ukiongeza kofia aina ya pedora au hata beziboli cup inayokaa vizuri picha nzima ya mwonekano wako inabadilika papo hapo Inanipa hali fulani ya kujiamini kuna siku ambazo unahisi unataka kungara na kuna siku unataka kuwa chini ya radar au low profile Kofia inanipa uwezo wakufanya zote mawili inanisaidia kuwasiliana na ulimwengu bila kusema neno lolote. Rangi yake, umbo lake na jinsi nilivyo itenga kichwani. Yote nisehemu ya lugha yangu ya asili. Hii inaweza kuonekana geni kwa wengine. Lakini kwangu, kofia ni kama kuta nne za nyumba yangu ninayo zitembelea. Ninapokuwa kwenye mji wenye watu wengi au sehemu inayopiga. Kelele, kofia hasa zile zenye ukingo wa mbele kama kapu inanipa sisia ya faraga. Ni kama ninatengeneza mpaka kati ya ulimwengu wa nje na mawazo yangu ya ndani inanisaidia kulenga umakini wangu Inapokuwa imevaa na kushusha kidogo uwepo wangu wa macho unakua kwenye kile kilicho mbele yangu Jambo ambalo ni msaada mkubwa ninapokuwa nikitembea au nikifanya kazi nilio ihitaji inawitaji utulivu wa akili Nikama mchujio linaloni kinga na vurugu zisizo za lazima za mazingira tuwe tu wangwana. Sote tunapitia siku ambazo nywele zetu zina amua kufanya mgomo. Labda hukuwahi kuzichana au labda upepo umezivuruga. Katika nyakati kama hizi, kofia ni rafiki yangu ya kweli na mwaminifu. Badala ya kupoteza saa nzima mbele ya kio ni kijaribu kuzilazimisha nywele zikae ninavyotaka kofia inakuja kama suluhisho la haraka na la kihari kifahari inaokoa muda na kunipunguzia msongo wa mawazo Badala ya kujali jinsi kila nywele ilivyo kaa, ninaweka kofia yangu na kutoka nje nikiwa na amani. Nikijua kuwa bado ninaonekana nadhifu na mwenye mpangilio. Mbali na urembo na hisia, kuna kipengele cha vitendo. Mimi ni mtu ninaependa kukua nje. Iwe ni kutembea mtaani au kukaa bustani. Jua hakali linaweza kuwa adui wa ngozi na macho. Kofia yenyewe ukingo mpana.

Hii ni swali ambalo limekua likinisumbua akili yangu kwa muda mrefu. Baada ya kufanya majaribio mengi ya kubadilisha ratiba yangu, hatimaye nimepata jibu ninalalo ninalo endana na mfumo wa mwili wangu na malengo yangu ya kimaisha. Nikijibu kwa uwazi kabisa, mimi ni muumini mkubwa wa mazoezi ya asubuhi Niruhusu ni kupe safari, yakina ya dakika kadha nikikueleza kwa nini nimechagua asubuhi kuwa wakati wangu wa hekalu ya mwili na jinsi uamuzi huu unavyobadilisha si tu misuli yangu mbali hata fikra zangu na mtazamo wangu wa dunia Kuna falsafa nimejifunza jinsi unavyo anza asubuhi yako ndivyo unavyo amua mwelekeo wa siku yako nzima Ninapuamuka saa kumi na moja alfajiri wakati ulimwengu bado umelala na kuvua viatu vyangu vya mazoezi Ninakua nimepata ushindi wa kwanza thidi ya nafsi yangu Kila binadamu anasauti ndogo kichwani Inayomuambia lala kidogo bado kuna baridi utafanya mazoezi kesho Ninapoishinda sauti hiyo na kuwanza kukimbia au kukunywa kufanya, ninaambia akili yangu kuwa Mimi ndiye kiongozi ushindi huu mdogo wa asubuhi unanipa hali ya kujiamini ambalo inadumu mchana kutwa Nikikumbuka, nikimpampana na changamoto za kazini au kwenye biashara Najikumbusha kama niliweza kuamuka saa kumi na moja na kukimbia kilomita tano Hii nalo halitanishinda mazoezi ya asubuhi kwangu si harakati ya mwili peke ni aina fulani ya kutafakari Kuna utulivu wa kipeke unaopatikana asubuhi wakati magari hayajaanza kupiga kelele na watu hawajaanza pilka pilka zao Ninapofanya mazoezi wakati huu ulimwengu unahisi kuwa ni wangu peke yangu. Hewa ya asubuhi ni safi, baridi na yenye oksijeni ya kutosha ambayo inanihusisha mapafu yangu. Katika ule ukimia, ninaweza kusikia mawazo yangu vizuri. Mazoezi ya asubuhi yananipa nafasi ya kupanga siku yangu kichwani. Kuna tafakari malengo yangu na kujianda kisaikolojia kwa lolote litakalo kuja ni wakati ambao mwili unavunja jasho lakini akili inapata amani watu wengi wanaamini kuwa kufanya mazoezi ya subuhi kutakufanya uwe mchovu mchana Lakini uzoefu wangu umenifundisha kinyume chake kabisa sayansi inasema kuwa mazoezi huchochea uzalishaji wa homoni za dopamine, homoni za furaha na nishati. Baada ya kufanya mazoezi ya kuoga maji ya baridi, ninahisi niko hai, kuliko hata mwingine wawote. Akili yangu inakuwa na umakini mkali sana. Badala ya kuhitaji vikombe vitano vya kahawa ili nianze kazi, mazoezi yanakuwa kahawa yangu ya asili. Mazoezi ya asubuhi yanaamsha mfumo wa metaboli wa mwili wangu hiyo inahivyo na kuwa na nishati thabiti kuanza saa mbili asubuhi hadi jioni Nimejaribu kufanya mazoezi jioni Lakini nimegundua kuwa jioni inamaadui wengi waratiba Baada ya saa kumi na moja jioni, maisha yanatokea mkutano wa dharula wa kazi umeweza kuchelewa, marafiki wanaweza kupigia simu wakati wakitaka mtoke au uchovu wa mchana unaweza kukulemea kiasi kwamba.

Hii ni swali ambalo linafungua ukurasa muhimu kwa maisha yangu ya kila siku. Kwa sababu mchana wangu si wakati wa kujaza tumbo tu, ni wakati wa kufanya matengenezo ya kimwili na akili ili niweze kumalizia siku kwa kishindo. Nikikujibu kwa uaminifu wa kwanza kuzingatia utamaduni na mfumo wangu wa maisha Chakula ninacho kula mara nyingi zaidi mchana ni wali, maharagwe ya ndizi na mboga mboga Hasa mchicha na au sukumawiki Pengine utajiuliza, kwa nini nimechagua mlo huu uliokolea asili na rahisi? Ruhusu nikupeleke kwenye safari ya dakika katha nikikufafanulia, falsafa, latha na sababu za kiafya na kisikolojia zinazofanya mlo huu uwe mfalme wa meza yangu ya mchana. Mchana ni kipindi cha mpito na ni wakati ambapo nusu ya siku imesha pita na nusu ingine inasubiri. Ninahitaji chakula ambacho kinanipa nishati ya kudumu bila kunifanya nijisikie mzito au mwenye kusinzia. Ule uchovu wa baada ya kula unaoitwa food coma. Wala si chanzo kizuri cha wanga ambacho mwili wangu unakipokea kwa urahisi, lakini siri kubwa iko kwenye maharagwe. Maharagwe ni proteini ya mimea yenye nyuzi nyuzi nyingi tofauti na nyama nyekundu ambayo inaweza kuchukua muda mrefu kusagwaa na kunifanya njihisi mvivu ofisini maharagwe yanatoa nishati polepole Hii inamanisha nitasikia njaa saa kumi jioni na akili yangu itabaki na umakini ule ule niliyokuwa nao asubuhi siri ya pili ya mlo huu ni tui la nazi nami na mimi ni muumini wa latha za asili za mwambazo Mwambao nazi huleta tu harufu nzuri inayovutia hamu ya kula mbali na mafuta yenye afya Yaani healthy fat ambayo ni muhimu kwa ubongo Kuna namna ambayo maharagwe ilivyo pikwa Kwa tui zito la nazi Yanavyoleta mdomoni latha ile ya utamu wa nazi Ikichanganyikana na uchumvi kiasi na harufu ya kitunguu saumu Inaruhu, inarudisha kwenye meza ya mama yangu Chakula cha mchana kwangu ni wakati wa kujiliwaza, yaani comfort time Wakati msukosuko wa kazi, harufu ya nazi inakumbusha kuwa maisha ni mazuri na yanapaswa kufurahia sahani yangu haijakamilika bila sehemu kubwa ya mboga-mboga za majani Iwe ni mchicha, sukumawiki, au tembele. Mimi hupenda mboga zangu ziwe zimepikwa kwa muda mfupi ili zibaki na rangi yake ya kijani na uchanga wake. Mboga hizi ni kama msafisha njia. Zinaleta vitamini na madini ambayo yananisaidia kinga yangu ya mwili. Pia rangi ya kijani kwenye sahani inanipa hisia ya amani. Kuna tofauti wa kisaikolojia unasema kunao rangi za asili kwenye chakula ambazo kusaidia kupunguza msongo wa mawazo. Hivyo, kula mchicha mchana ni kama kufanya therapy ndogo ya mwili na akili. Sababu nyingine, kwa nini nakula chakula hiki mara nyingi ni urahisi wa upatikanaji na utayarishaji. Ni chakula, katika mazingira yetu, wali na maharagwe ni chakula kinachopatikana kila mahali. Iwe ni nyumbani kwenye mahawa wa ofisi.

Kuandaa ripoti za kazi kwangu sio tu jukumu la kiofisi la kujaza kurasa na takwimu ni sanaa ya kusimulia hadithi za mafanikio, changamoto na mwelekeo wa baadae. Nikikujibu kwa undani kuhusu mfumo wangu mimi huona ripoti kama daraja ya mawasiliano kati ya juhudi zangu za kila siku na maamuzi makubwa ya kampuni au taasisi Niruhusu nikupeleke kwenye ulimwengu wangu wa utendakazi kwa dakika chache Nikikufafanulia hatua kwa hatua jinsi ninavyogeuza rundo la data kuwa ripoti yenye ushawishi na inayoeleweka siri ya ripoti bora haiyanzi siku ya kuandika Inanzia tangu siku ya kwanza ya miradi au mwezi Mimi ni muumini wa kurekodi matukio katika muda halisi na nina kijitabu changu au digital log ambapo kila siku ninaandika mambo makuu matatu nikifanyia ka nini kimechelewa na nini nimejifunza Hii inamaanisha inapofika wakati wa kuandika ripoti siumizi kichwa kukumbuka nini kilitokea wiki tatu zilizopita Nina vifusi vyangu vya tarifa tayari hatua yangu ya kwanza rasmi ni kukusanya takwimu iwe ni idadi ya mawazo maendeleo ya miradi au saa za kazi Ninaanza kwa kuweka namba yote mezani takwimu hizo utu wa mgongo wa ripoti yoyote bila namba ripoti ni hadithi ya kubuni Kabla sijaanza kuandika neno lolote kwenye kompyuta Mimi huchora muundo wa ripoti yangu ripoti nzuri lazima iwe na mtiririko unaovutia msomaji muundo wangu wa kawaida huwa na sehemu nne. Sehemu ya kwanza inaitwa mustahili au kiutendaji. Hii ni kwa ajili ya wakubwa kwenye haraka. Ninaandika mambo makuu ya ripoti katika aya moja au mbili. Ya pili ni mafanikio na malengo yaliyofikiwa Hapa ndipo ninapoweka nyama Ninaeleza ni malengo gani tumefanyikia kwa kutumia takwimu zilizokusanywa ya tatu naandika changamoto na vikwazo Hii ni sehemu muhimu sana Huwa sifichi, sifichi makosa au matatizo Badala yake ninaeleza kwa nini jambo fulani halikufanikiwa na nini kilifanya kukabiliana nalo Hii inaonyesha ukomavu na uwajibikaji mapendekezo na hatua ya badae ripoti haipaswi kuishi kwenye yaliotokea pia yaliyopita Lazima itazame mbele Hapa ninaweka mambo yangu ya nini kifanyike wiki au mwezi ujao Linapokuja swala la uandishi mimi hufuata kanuni za unyenyekevu Sipendi kutumia lugha ngumu ya kitaaluma ambayo inamfanya msomaji achoke au apotee Lengo langu ni kufanya ripoti iwe rahisi kusomeka Ninatumia vitu vya habari, yani vitu vya habari, yani headings, nukta, yani bullet points, na maandishi mazito, ile ya bold lightings, ili kusisitiza hoja muhimu Pia mimi ni mpenzi mkubwa wa picha, badala ya kueleza ongezeko la faida kwa aya ndefu, ninaweka grafu au chati ya rangi picha moja inaweza kueleza kile ambacho maneno elfu moja yangeshindwa. Hii inasaidia ripoti yangu kutokuwa msitu wa maneno unaoleta usingizi.

Hii ni swali nzito, linaloguza ujasiri, uadilifu na ukomavu wa kitaaluma. Katika safari yangu ya kazi, nimegundua kuwa makosa hayakwepiki. Binadamu yeyote anafanya kazi kwa bidii na kujaribu mambo mapya. Lazima wakati fulani atateleza, lakini tofauti kati ya mfanyikazi bora na yule wa kawaida hayuko kwenye kutofanya makosa. Mbali iko kwenye jinsi unavyoshugulikia makosa hayo yanapotokea Nikikujibu hii mimi hushugulikia makosa yangu kwa kufuata kanuni nne kuu uwajibikaji wa haraka, marekebisho ya dharura, uchambuzi wa kiini na ujenzi wa mfumo wakuzuhia marudio ruhusu nikupe ufafanuzi wa kina wa dakika kadhaa kuhusu fulsafa yangu ya kugeuza uangukaji kuwa hatua ya kupanda juu hatua ya kwanza na muhimu zaidi kwangu ni kumiliki kosa Mara tu ninapogundua kuwa, nimefanya kosa, iwe ni namba iliyokosekana kwenye ripoti, baruapepe iliyotumwa kwa mtu asiyehusika au mradi uliochelewa. Mimi huwa sichezi mchezo wa kunyoosha wengine vidole. Sikutafuta usingizio kama vile mtandao ulikuwa unasumbua au mwenzangu hakunipa taarifa kwa wakati Badala yake, mimi huenda moja kwa moja kwa msimamizi wangu au watu walio athirika na kusema nimegundua kosa hili na mimi ndiye niliyehusika kukubali kosa mapema kuna faida mbili Kwanza kunajenga uaminifu watu wanajua kukua mimi ni mwaminifu hata baada yanayopokuwa ngumu Pili na kusaidia timu kuanza kutafuta suluhisho haraka kabla kosa halijaleta madhara makubwa zaidi kuficha kosa ni sawa na kufunika moto kwa gunia Mwisho wa siku utakuagua Mimi siishi tu kwenye kusema samahani. Kabla sijaendelea kutoa taarifa ya kosa langu, nimi hujaribu kutumia dakika chache kufikiria suluhisho la haraka. Ninapofika mbele ya mkuu wangu, siendi na tatizo peke. Bali naenda na tatizo pamoja na mapendekezo mawili au matatu jinsi kulirekebisha. Kwa mfano, kama nimechelewa kutoa ripoti, nitasema, samahani, ripoti imechelewa kutokana na changamoto fulani ya kiufundi niliokumbana nayo, lakini nimeshafanya mpango wa kufanya kazi sahii na zaidi usiku wa leo ili kesho asubuhi saa mbili iwe mezani kwako. Hii inabadilisha mazungumzo kutoka kwenye kosa na kuelekea kwenye suluhisho Inamfanya msimamizi aone kuwa mimi ni mtu wa vitendo na najali masilahi ya kazi kuliko aibu yangu binafsi Baada ya moto kuzimwa na kosa kurekebishwa mimi huanza awamu ya utulivu Hapa ndipo ninapokaa peke yangu na kujiuliza maswali magumu Je kosa hili lilitokea kwa sababu ya uzembe Je nilikua na haraka sana au labda kulikuwa na ukosefu wa ujuzi fulani Mimi huamini kuwa kosa ni ishara Yaani signal ni kama taa nyekundu kwenye dashboard ya gari Inayokuambia kuna kitu hakiuko sawa chini ya injini Hii ikiwa nitarekebisha kosa kabla kuelewa kiini chake, nitarudia tena wiki ijayo. Katika hatua hii, mimi huwa mkweli kwa nafsi yangu. Kama nimechoka sana na kuanza kufanya makosa ya kizembe, najua ninahitaji kupumzika. Kama sielewi programu, fulani vizuri, najua nahitaji mafunzo. Hatua yangu ya mwisho ni kuhakikisha kuwa kosa hilo linakuwa la mwisho kutokea. Mimi hutengeneza mfumo wa kuzuia marudio. Ikiwapo kosa lilikuwa na kashauku kutukuliwa.

Hili ni swali, linalouguza moja kwa moja, namna ninavyotumia muda wangu wa ziada, na jinsi ninavyochochea ubunifu wangu. Nikikujibu kwa uwazi na shauku kubwa, ndiyo, mimi ni mpenzi mkubwa wa michezo ya video, yaani video games. Kwangu mimi michezo ya video si tu njia ya kupoteza muda ni sanaa ni mchanga ni changamoto ya akili na ni daraja inayoniunganisha na ulimwengu usio na mipaka Niruhusu nikupe ufafanuzi wa kina kwa dakika kadhaa kuhusu fulsafa yangu juu ya michezo ya video Kuanzia sababu za kisaikolojia kijamii hadi jinsi ni navyojenga kama binadamu sababu ya kwanza kabisa inayofanya nipende michezo ya video ni uwezo wake wakusimulia hadithi tofauti na kuangalia filamu au kukosa kitabu, kusoma kitabu ambapo wewe ni mtazamaji tu kwenye michezo ya video wewe ndiye muhusika mkuu maamuzi unayoyafanya ya na matokeo Ninapocheza michezo yenye hadithi nzito Ninahisi niko ndani ya ulimwengu mwingine Ninaweza kuwa shujaa anayeokoa galaska Mpelelezi anayetegua vitendawili tata au mjenzi anayeanzisha utaarabu mpya kuanzia mwanzo Hali hii ya kuishi hadithi inanipa uzoefu wa kihisia ambao ni vigumu kupata sehemu nyingine yoyote Inanifundisha huruma ujasiri na kufanya maamuzi magumu chini ya shinikizo watu wengi wanafikiri michezo ya video ni burudani ya kizembe Lakini ukweli ni kinyume chake michezo mingi ninayoipenda inahitaji kutumia akili yangu kwa asilimia mia moja Inanihitaji kufikiria haraka, kupanga mikakati na kutatua matatizo magumu ndani ya sekunde chache Kwa mfano, michezo ya mkakati, yani strategy games, inanifundisha jinsi ya kusimamia rasilimali chache ili kufika lengo kubwa ustadi mbao ni muhimu sana hata katika maisha ya kawaida ya kazi na biashara michezo ya video ni kama gym ya ubongo wangu inafanya akili yangu ibaki kuwa changamfu iweze kutambua uliwaza na kuongeza uwezo wangu wakuratibu katika macho ya mikono ni baada ya siku ndefu ya kazi iliojaa ripoti mikutano na kelele za mji michezo ya video ni kimbilio langu Ninaposhika shinikizo ilichibo changu cha michezo ulimwengu wanje unazimika kwa muda kuzama kwenye mchezo kuna nisaidia kupumzisha akili yangu kutokana na wasiwasi wa maisha ya kila siku ni aina fulani ya kutafakari kwa vitendo Unapokuwa na lengo moja tu kama vile kushinda mbio za magari au kukamilisha gazi fulani akili yako inapokuwa pumziko kutoka kwenye msururu wa mawazo mengine inatoka kwenye mchezo nikiwa nimeburudika na nikiwa na nguvu mpya ya kupambana na uasilia. Katika karne ya ishirini na moja, michezo ya video imevunja mipaka ya kijiografia kupitia michezo ya mtandaoni Nimepatana na marafiki kutoka nchimbalimbali ambao pengine nisingeweza kukutana nao kamwe tunashirikiana, tunapanga mikakati pa moja na tunasherehekea ushindi kama timu moja michezo ya video imenifundisha umuhimu wa ushirikiano na mawasiliano ya wazi siyo tu michezo, ni njia Hata ninapokuwa nyumbani peke yangu sihisi upweke kwa sababu na jua kuna marafiki zangu digitali ambao tuko nao kwenye uwanja wa mapambano tukiwa na lengo moja Mwisho kabisa na.

Hii ni swali inalogusa mahali pasiri pa thamini sana katika moyo wangu. Tunapozungumzia sherehe kila mmoja wetu anapicha inayomjia kichwani. Labda ni harusi ya kifahari, sherehe ya kuzaliwa kwenye kelele na muziki au sherehe za kitaifa zenye gwaride. Lakini kwangu mimi baada ya kutafakari kwa kina kuhusu nyakati ambazo zime nipea furaha ya kweli na amani ya kudumu Jibulangu ni moja na liko wazi Sherehe yangu ya kupendeza zaidi ni siku ya familia Yani family reunion kuhusu, niruhusu ni kupe ni kupeleke kwenye ulimwengu wangu kwa dakika chache ni kufafanulie kwanini kusanyiko huu wa damu moja ni zaidi ya sherehe kwangu ni ukarabati wanafsi, ni daraja ya vizazi na ni chimbukizo languvu zangu katika ulimwengu huu wa kisasa, ambapo kila mmoja wetu anakimbizana na wakati, kazi na teknolojia ni rahisi sana kujipoteza Tunajikuta tunajali zaidi vyeo vyetu kuliko utuwetu Sherehe ya familia kwangu ni wakati wakuvua vyeo vyote na kurudi kuwa mwana mjukuu kaka au ndugu Ninapokuwa kwenye sherehe hii sihitaji kujieleza mimi ni nani watu wanao ni zunguka wananijua historia yangu Tangu nikiwa natembea kupeku hadi halia kukubaria bila mashalti inanipa amani ajabu Nisherehe inayokumbusha kuwa hata ulimwengu unibadilikie vipi Kuna mahala ambapo mimi nitabaki kuwa mimi Hii ndiyo mzizi wangu na sherehe hii ndiyo inayo nywesha mzizi hiyo maji hili nisi nyauke katika thoruba za maisha Kitu kinacho kitu ninacho kipende kipenda zaidi kwenye sherehe ya familia ni hadithi Kuna muziki wa DJ unaweza kushindana na sauti ya babu au nyanya akisimulia maisha ya zamani katika sherehe hizi, tunapata na fasi ya kusikia hadithi ambazo hazipo kwenye vitabu vya historia. Tunasikia kuhusu jinsi babu arivyo pambana na kumsomesha baba, kuhusu changamoto walizo pitia na vicheko vilivyo shiriki. Hadithi hizi ni kama muktaba inayo tembea zina nifundisha uvumilivu, busara na unyenyekevu Ninapo waona wandugu zangu wakisikiliza kwa makini hadithi hizi Ninatambua kuwa sherehe hii ni daraja muhimu inayo tuunganisha waliopita waliopo na watakao kuja Nisherehe ya uriithi wa maneno Sherehe ya familia kwangu, si sherehe ya kuanza kuagiza chakula ni sherehe ya mapishi ya pamoja Kuna uchawi wakipekee unapotokea jikoni ambapo Shangazi, mama na dada wanashirikiana kakukata nyama Kukanda uunga na kuwasha moto wa makaa Kila mmoja analeta vionjo vyake Chakula kinacholiwa kwenye sherehe ya familia kina ladha ya upendo Hata kama ni ugali na nyama ya choma au wali na nazi ladha yake ni tofauti na ile ya hotelini kule ushilikiana kuandaa meza kugombaniana vipande vya nyama kwa utani na kula sote kwenye sahani kubwa au kukaa pa moja chini ya mti Kuna tengeneza munganyiko, yani bond, ambao hakuna sherehe nyingine inaweza kuiga ni sherehe ya ladha ya asili maisha ya kifamilia haiyakosi migogoro Kuna wakati tunapishana ukauli Tunatofautiana ki mtazamo au tunakaa mudamrefu bila kusema kume.

Hii ni swali linaloguza moyo wa mazingira yangu ya ndani. Kwani naamini kuwa rangi ya kuta kuta za chumba si tu mapambo mbali ni sauti ya kimya kimya inayozungumza na nafsi yangu kila ninapoingia ndani. Nikikujibu kwa hisia na tafakari ya kina mimi ni mpenzi mkubwa wa rangi ya sage, green. Kijani kijivu hafifu au rangi ya udongo zilizopooza Yaani earthly muted tones ku niruhusu nikufafanulie falsafa ya rangi hii athari yake kisaikolojia kwangu na kwa nini nimechagua mazingira yangu yawe na mguso wa kipekee wa asili dunia ya nje imejaa kelele. Rangi zinazopiga kelele kama nyekundu na njano za matangazo na mwanga mkali wa skrini. Ninaporudi nyumbani baada ya siku ndefu ya kazi na pilka-pilka za kijamii, chumba changu ninapaswa kuwa kimbilio. Rangi ya sage green au rangi ya udongo iliopooza inatoa hali ya utulivu kwa papo hapo. Ni rangi ambayo haishindani na macho yangu. Inapokaa ukutani, inatengeneza hali ya baridi ya kisaikolojia. Ninapofumba macho na kufungua nikiwa ndani ya chumba chenye rangi hii. Ninahisi shinikizo la damu, likishuka na akili ikitulia ni rangi inayosema hapa kuko salama, hapa unaweza kupumzika Kwangu mimi ukuta si kizuizi tu cha matofari bali ni panzi, nipazia ya amani inayonikinga na vurugu za ulimwengu Kuna sababu kwa nini binadamu tunahisi amani tukiwa msituni au bustanini? Sisi ni viumbe wa asili. Kwa kuwa rangi ya kijani iliyopooza au kahawa hafifu kwenye kuta zangu ninauleta ulimwengu wa nje ndani ya nyumba yangu. Rangi hii zinanikumbusha majani ya mizeutuni misitu ya milimani na ardhi yenye rotuba katika mazingira ya mjini ambao zenge na vioo zimetawala kuwa na ta kuta zenye rangi zinazo hizi hunipa muunganiko wa kiroho na asili Ninasaidia kupunguza kupumua vizuri zaidi chumba changu kinakua kama bustani ya siri ambapo naweza kukaa na kutafakari bila kuhisi nimefungwa kwenye sanduku la rangi nyeupe isiyo na maisha moja ya mambo yanayonifurahisha kuhusu rangi ya Sage Green ni jinsi inavyobadilika kulingana na mwanga. Asubuhi jua linapoingia chumbani rangi hii inaonekana kuwa changamfu na yenye kutoa nishati za kuanza siku. Mchana jua liki wakali inabaki kuwa tulivu na yenye kutoa ubaridi. Lakini usiku chini ya mawingu wa taa za njano, yaani warmlights, rangi hii hugeuka kuwa nzito na yenye kukumbatia, inanitayarisha kwa ajiri ya usingizi mzito. Rangi nyeupe safi mara nyingi huhakikisha mwanga kiasi cha kuumiza macho Lakini rangi hii za asili humeza mwanga na kukusambaza kwa upole huu ni uchawi wa rangi ambayo unanifanya nijisikie kama niko kwenye picha ya sanaa Yaani painting muda wote kama mpenzi wa urembo wa ndani, rangi ya kuta lazima iweze kuruhusu samani na mapani.

Hii ni swali inalogusia kiini cha ustawi wa binadamu kwani naamini kuwa kilikizo sio tu mapumziko kutoka kwenye kazi. Mbali ni uwekazi wa maksudi wa kurudisha nishati iliyopotea. Nikikujibu kwa nafsi ya kwanza kwa taarifa kwa kwam tafakari ya kina mimi hujistawisha kwa wakati walikizo kwa kutekeleza matengenezo makubwa ya nafsi Kupitia ukimya, muunganiko wa asili na kuisha ubunifu wangu Niruhusu nikupe niruhusu nikupeleke kwenye nikikufafanulia hatua kwa hatua jinsi ni navyogeuza muda wa likizo kuwa chemichemi ya nguvu mpya ili nikirudi kwenye majukumu yangu niwe binadamu aliyepandishwa daraja kifikira na kihisia hatua yangu ya kwanza ni na muhimu zaidi katika kujistawisha ni kujitenga na ulimwengu wakidigitali katika maisha ya kila siku, sisi ni watumwa wa baruwa pepe, mitandao ya kijamii na taarifa za habari zinazotufukia kila sekunde. Hii inatengeneza hali ya taharuki ya kudumu. Ninapokuwa likizo mimi huweka simu yangu pembeni, mimi huzima notifications zote, tendo hili la kuzima mawasiliano ya nje linanipa nafasi ya kuanza kusikia sauti yangu mwenyewe ni katika ukimya huu, ndipo ninapoanza kutambua uchovu wangu wa kweli uliko. Iwe ni wa kiakili au wa kihisia bila kelele za simu, akili yangu inaanza kushuka joto na kutulia. Kama maji ya ziwa, yaliyokuwa ya kikorogwa na sasa yamepata utulivu. Mimi ni muumini wa nguvu za asili katika kuponya mwili. Wakati walikizo, mimi hutafuta mahali ambapo naweza kuona kijani cha mti. Kusikia sauti ya maji yakitiririka au kuhisi mchanga wa bahari chini ya miguu yangu Kustawisha kwangu kunajumuisha kutembea peku peku kwenye nyasi au mchanga Sikisinyasi jambo hili linajulikana kama earthing ambapo mwili unachukua nishati kutoka kwenye ardhi Hii ni hii hali hii inaondolea msongo wa mawazo na kunifanya nihisi nimeunganishwa na ulimwengu mkubwa kuliko kuta za ofisi yangu. Ninatumia saa nyingi nikiangalia upepo wa uwepo wa macho. Iwe ni mlima au bahari, jambo lilalonisaidia kupata mtazamo mpya, yaani new perspective. Mtazamo, matazamo hii, mitatizo, matatizo niliyokuwa nayo yanaona ni makubwa kazini. Gafla yanaanza kuonekana madogo mbele ya ukubwa wa umbaji. Kujistawisha hakumaanishi kulala tu siku nzima. Inamaanisha kufanya mambo ambayo yanachochea ukuwaji wangu bila shinikizo kati wa wakati wa kazi, mimi husoma ripoti na vitabu vya kitaalamu. Wakati wa likizo, mimi husoma riwaya ndefu, vitabu vya falsafa au ushairi Hii inafungua milango ya ubunifu wangu na kulipeleka ulimwengu mwingine Nina tumia muda mwingi zaidi katika kutafakari Yaani meditation ni nakaa na kuuliza nafsi yangu maswali magumu. Je, niko kwenye njia sahihi nini kinaleta furaha ya kweli maishani mwangu? Hii ni kama kufanya usaili na wa ndani ili kuhakikisha malengo yangu yanaendana na dhamana zangu za msa.

Hii ni swali ambalo linagusa moja kwa moja mfumo wa maisha yetu ya kisasa. Ambapo, mipaka kati ya ulimwengu wa kidigitali na ule wa uasilia inazidi kufutika. Ni kikujibu kwa unyofu na kwa kuzingatia mizani ya maisha yangu. Ndiyo, ni natumia mitandao ya kijamii, lakini naitumia kwa tahadhari kubwa. Kama chombo chakuni jenga na si kama sehemu ya kupoteza maisha yangu Niwacha ni kufafanulie falsafa yangu ya kutumia mitandao jinsi nina vyozuia isi ni tawale na manufaa ninayopata Ninapo itumia kwa akili na makusudi Kwa upande wangu, sioni mtandao wakijamii kama LinkedIn, Twitter, YouTube, kama sehemu ya kuangalia picha za watu peke. Ninaona kama maktaba kubwa zaidi duniani, inayopatikana kiganjani. Na nina tumia mitandao hii kujifunza vitu vipya kila siku. Iwe ni kuelewa mabadiliko ya uchumi kujifunza mbinumpya za uongozi au kupata habari za kiteknolojia zinazo chipuka. Mitandao inanipa uwezo kuwasiliana na akili kubwa duniani ambazo nisinge weza kukutana nazo ana kwa ana. Kwangu mimi, field yangu inapangwa kwa makusudi ili nilete maudhui, ya nayo nichochea kufikiri, yani intellectual stimulation. Ninachagua kuwa umakini na nani wakufuatilia, yani wakufollow, na nikiamini kuwa akili yangu ni zao la taarifa ni nazozi ruhusu ziingie ndani yangu maisha ya menifanya niwe mbali na baadhi ya ndugu na marafiki wakaribu kutokana na majukumu ya kazi na masomo mtandao ya kijamii imekua daraja muhimu la kudumisha mahusiano hayo Inaniruhusu kuona hatua muhimu za kimaisha za wapendwa wangu kama vile harusi kuzaliwa kwa watoto au mafanikio ya kimasomo Hata nikiwa maelfu ya maili mbali Hata hivyo mimi ni muumini wa ubora kuliko wingi Badala ya kuwa na marafiki elfu tano nisiowajua, mimi hutumia mitandao kuimarisha uhusiano na watu ninaowajua kwa dhati. Inanisaidia kuanzisha mazungumzo ambayo baadaye yanahamia kwenye simu au kukutana ana kwa ana. Mitandao si chombo chakuanzisha mawasiliano, lakini mimi huhakikisha uhusiano wakweli unajengwa nje ya mtandao. Pamoja na faida hizi, mimi niko macho sana na hatari za mitandao ya kijamii. Hasaa ile ya kuingishana na maisha ya watu wengi Ninatambua kuwa watu wengi hunyoshea matukio ya ushindi tu, yani highlight field na kuficha mapambano machozi na kushindwa kwao ili kulinda afya yangu ya akili Nimejenga ni dhamu ya kuto ruhusu mitandao iniamulie dhamana yangu Nikiona picha ya rafiki akiwa likizo na gharama na furahi nae lakini sihisi mnyonge kwa sababu mimi niko ofisini Ninajikumbusha kuwa kila mara kila mtu anasafari yake mitandao inaweza kuwa gereza la kisaikolojia kama huna hatua imara za kujitambua Mimi natumia kama mtazamaji mwenye busara, si kama muathirika wa shinikizo ya kijamii moja ya mambo magumu zaidi ni kuthibiti muda unaopotea kwenye mitandao.

Hili ni swali inayogusa kiini cha ibada yangu ya kila siku. Kwangu mimi, kinywaji cha moto asubuhi au jioni sio tu suala la kukata kiu au kupasha ni shati. Ni tendo la kishairi linaloashiria mwanzo wa matumaini au mwisho wa mapambano ya kila siku. Nikikujibu kwa umaanifu kabisa, mimi ni muumini wa kahawa asubuhi lakini mpenzi wa chai nyakati za jioni. Niwache nikufafanulie utaratibu wangu yaani routine ambayo nimeiboresha kwa miaka mingi ili niweze kulisha mwili wangu na kutuliza nafsi yangu. Siku yangu haianzi mpaka pale mpaka pale harufu ya kahawa inapojaza jikoni kwangu. Kuna kitu cha kichawi kuhusu harufu ya kahawa iliyosagwa vizuri. Ni harufu inayoambia akili yangu kuwa ni wakati wakuamka na kuanza kuomba. Mimi si mpenzi wa kahawa za fast food au zile za pakiti zinazoyekuka haraka. Napenda mchakato. Uratibu wangu huanza kwa kuchemsha maji hadi yafike nyuzi joto. Zinazokaribia kuchemuka lakini sio zenyewe kabisa. Ninapenda kutumia kahawa ya asili ya nyumbani ile inayotoka kwenye dhanda za juu. Ninapomimina maji ya moto juu ya unga wa kahawa Mimi hutulia na kuangalia. Bloom ile povu la thahabu linalojitokeza juu. Kwa katika dakika hizo tano za kusubiri kahawa iive, mimi huwa sifanyi kitu kingine, sishiki simu, siangalii habari, ni muda wangu wakutafakari, kikombe cha kwanza cha kahawa nyeusi bila sukari, ni kama ramani ya siku yangu. Kila funda linalokunywa linanipa umakini na ni shati za kwanza kukabiliana na majukumu yangu ya usajiri. Ninapofika saa nne au saa tano asubuhi baada ya kukabiliana na rundo la barua pepe na mikutano mingi, mimi huhitaji nanga ya pili. Hapo ndipo ninapokunywa kikombe cha pili lakini safari hii naongeza vionjo kidogo Labda maziwa kidogo au tone la sinamoni huu ni utaratibu wa kijamii zaidi huu ndiyo wakati ninapokaa na wenzangu au marafiki na tunazungumza sio tu kuhusu kazi bali kuhusu maisha. Kahawa ya mchana ni kama tukio cha mafuta. Inazuia ule uchovu wa mchana usinivuruge usivuruge ufanisi wangu. Ni wakati wa kucheka na kubadilishana mawazo. Huku kikombe mkononi kikiwa kimebeba joto linalofajiri. Jua linapoanza kuzama na kupurukushani za mchana zinapopungua, mfumo wangu unabadilika. Kahawa sasa inakuwa adui wa usingizi wangu. Hivyo namsalimia rafiki yangu mwingine. Chai. Chai ya jioni kwangu ni alama ya kuvua silaha. Mara nyingi mimi hupenda chai ya rangi yenye vionjo vya asili. Tangawizi, mchaichai au liki. Utaratibu huu unanisaidia kuushusha mwili wangu kutoka kwenye kasi ya juu na kuelekea kwenye hali ya kupumzika. Harufu ya mchai chai inanikumbusha nyumbani. Inanikumbusha utulivu wa vijijini ambao muda hausongi kwa kasi. Ninapokunywa chai hii, mimi huanza kuchana na mawazo ya ofisini. Ni kinywaji kinachoniambia kuwa kazi imekwisha na sasa ni muda wakuwa mimi.

Hii ni swali linalogusa kiini cha jinsi ninavyo zalisha upya ni shati yangu na jinsi ninavyo jitengeneza kama binadamu nje ya majukumu ya kazi. Kwangu mimi mda wa bure siyo mda uliopotea, bali ni muda wa uwekezaji. Nikijibu kwa nafsi ya, nikijibu hii mimi hutumia muda wangu wa bure katika kile ninachokiita mihimi mitatu ya ustawi. Kulisha akili, kulisha mwili na kuimarisha uhusiano. Niruhusu nikupe fafanuzi kwa kina jinsi, kwa kina jinsi ninavyogeuza masaa yangu ya faraja kuwa chemichemi ya ubunifu na amani ya ndani. Take, mimi ni muumini wa kwa kanuni kwamba akili isipopewa chakula kipya huanza kuduma isiye ivyo sehemu kubwa ya muda wangu wa bure huta hutumika katika kusoma. Lakini sisomi tu chochote Mimi huchagua vitabu vinavyopanua uwepo wangu wa kufikiri Ninapenda sana vitabu vya falsafa. Wasifu wa watu walioleta mabadiliko duniani na riwaya zenye lugha tamu. Kusoma kwangu siyo tu kupata habari ni mazungumuzo na waandishi walioishi miaka mia moja iliyopita au wale wanaoishi nchini za mbali. Ni katika makusoma huku ndipo ninapopata majibu ya maswali magumu ya kimaisha Pia mimi hutumia muda wangu wa bure kujifunza ustaadi upya, yaani new skill Labda ni lugha ngeni mbinu mpya ya kupika au hata kuelewa jinsi teknolojia fulani inavyo fanyakazi Hali hii ya kuwa mwanafunzi wa kudumu inanifanya nijisikie mchanga na mwenye shauku ya kuishi kila siku. Baada ya pilka-pilka za mchana, mwili wangu unahitaji kurudishwa kwenye hali yake ya asili. Katika muda wangu wa bure, mimi hutafuta ukimya. Mimi ni shabiki mkubwa wa kutembea kwa miguu. Hasa katika maeneo yenye uwasili, bustani, kando ya mto au hata mitaa tulivu ya jioni Ninapotembea mimi huwacha simu yangu nyumbani au kuiweka kwenye hali ya kimya huu ni muda wangu wa kuchaji roho yangu Ninatumia muda huu kufanya tafakari Ninajiuliza je, ninaishi kulingana na madili yangu? Au ni kitu gani cha ajabu nimejifunza? Nimejifunza leo? Pia mimi hutumia muda wangu wa bure katika shughuli za mikono Mimi hupata utulivu mkubwa katika kufanya mambo madogo madogo kama kutunza bustani ya maua hata kupanga upya kabati yangu Kuna tiba ya kipeke inayopatikana katika kuguza arthi au kupanga vitu kwa mikono yako mwenyewe Inaniondoa kwenye ulimwengu wa kufikiria na kunirudisha kwenye ulimwengu wa uhalisia muda wa bure wa kwangu unakuwa na maana zaidi ninaposhiriki na watu ninapowapenda hata hivyo mimi si mpenzi wa mkusanyiko mikubwa yenye kelele. Badala yake, mimi hupenda mazungumuzo ya kina. Yaani deep conversations. Mimi hutumia masaa yangu ya bure kuketi na rafiki wakaribu au mwanafunzi Tukinywa chai au kahawa na kuzungumzia mambo yenye uzito Ndoto zetu, hofu zetu na vicheko vya maisha Mimi ndiyo ninayejenga mahusiano imara Pia mimi hutenga muda kwa kujitolea, yani volunteering, iwe ni kusaidia mtoto wa jirani na masomo yake au kushiriki katika usafi wa mazingira kutoa muda wangu kwa wangine bila kutarajia malipo kunipa hisia ya utulivu.

Hii ni swali linalogusa ndani kabisa ya nafsi yangu. Kwa sababu binadamu tulivyo ni kama mkusanyiko wa sauti. Hekima na mafunzo kutoka kwa watu waliopita kabla yetu. Ninapo funga macho ya kutafuta kichimbio la kanuni zinazoongoza maisha yangu leo ninamuona mtu mmoja ambaye alikuwa zaidi ya mwalimu. Alikuwa dira ya roho yangu. Mtu huyo ni bibi yangu mzaa mama. Na jambo muhimu zaidi alionifundisha ambalo limekua nguzo ya maisha yangu ni thamini ya binadamu inapimwa kwa kile anacho mkononi. Mbali kwa jinsi anavyo watendea watu ambao hawawezi kumfanyia chochote wacha nikufafanulie mazingira, maumivu na ujuzi wa somo hili ambalo limekuwa dira yangu katika ulimwengu huu wenye vurugu. Nakumbuka nyakati za jioni vijijini, tukiwa tumeketi kwenye mikeka chini ya mti mkubwa wa mbwembe bibi hakuwa na digrii ya chuo kikuu wala hakuwa amesafiri nje ya nchi Lakini alikuwa na digrii ya utu ambayo ilimfanya kila mtu kijijini amheshimu. Siku moja nikiwa bado mdogo na mwenye haraka ya maisha nilimuona mzee mmoja masikini sana akipita mbele ya nyumba yetu Mimi kwa utukutu wa na upumbavu wa ujana nilimtazama kwa dharau na kuendelea na mchezo wangu. Bibi aliniita akanikaslisha karibu naye. Na kunisomea somo la kwanza ambalo nitalibeba mpaka kaburini. Aliniambia kuwa kila binadamu anabeba cheche ya uungu. Na ndani yake, na kumdharau yeyote kwa sababu ya hali yake ya kiuchumi ni kuikashifu asili asili yenyewe. Bibi alinifundisha tofauti kati ya kuonea huruma na kuwa na huruma ya vitendo. Alikuwa anapika chakula kingi kila siku na nilipomuuliza kwa nini alijibu hujui ni nani atapita akiwa na njaa leo Kupitia vitendo vyake nilijifunza kuwa jambo muhimu zaidi maishani si kufanikiwa kwa maana ya kupata fedha, bali ni kuwa muhimu kwa wengine. Alinifundisha kuwa kelele cha ungwana ni kutoa wakati unaojua kabisa huna malipo yoyote unatakayopata Somo hii inanisaidia sana katika kazi yangu na mahusiano yangu ya sasa. Inanikumbusha kuwa kila ninayekutana naye kuanzia bosi wa kampuni mpaka mlinzi wa lango anastahili heshima au, na utu ule ule. Jambo lingine bibi alilonifundisha ni kuwa unyenyekevu si udhaifu. Alini Aliniambia kuwa mti wenye matunda mengi ndiyo unaoinama zaidi kuelekea ardhini. Katika ulimwengu wa leo, unaotuhimiza kujitangaza kupiga kelele kuhusu mafanikio yetu na kujiona bora kuliko wengine, sauti ya bibi yangu yako, bado inaniita karibu kwenye mstari. Ananifundisha kuwa mafanikio ya kweli ni yale yanayoinua mwingine. Ikiwa unainuka peke yako na kuwacha mwenzako nyuma, basi hujajenga nyumba. Mbali umejenga gereza la upweke. Fundisho hili linanifanya niwe kiongozi anayesikiliza zaidi kuliko kuamuru na mtu anayetafuta ushindi wa timu badala ya sifa binafsi. Maisha ya bibi hayakuwa rahisi alipitia msiba, ukame na changamoto nyingi za kiuchumi lakini hakuwahi kupoteza tabasamu lake wala imani yake kwa watu.

Hii ni swali linaloguza kiini cha uongozi. Utu na ushirikiano. Katika safari yangu ya maisha na kazi, nimegundua kuwa kila mtu anapambana na vitu ambavyo hatuioni kwa macho. Wakati mwingine, neno moja ishara ndogo au kitendo cha kumshikilia mtu kinaweza kugeuza mwelekeo wa siku yake, au ata maisha yake yote. Ni kikujibu, mimi sioni kutia moyo kama jukumu la ziada mbali kama mfumo wangu wa kuishi. Mimi huwatia moyo wenzangu kupitia mbinu ambazo nimezifanya majaribio na kuona zikileta matokeo kutambua juhudi ndogo kusikiliza kwa dhati kueneza chanya na kuwa mfano wa ustahimilivu Niruhusu ni kufafanulie falsafa ya na vitendo ni naviotumia kujenga hali na nguvu ndani ya watu wanaunizunguka Mara nyingi tunasubiri hadi mtu afanye jambo kubwa sana ndipo tumpe sifa. Mimi nimebadilisha mtazamo huu, ili kuwatia moyo wenzangu, mimi hutafuta ushindi mdogo. Mdogo ambao wengine wanaweza kuupuza. Kwa mfano, kama wenzangu amewahi kufika kazini wiki nzima au amewasilisha ripoti ilioandikwa kwa umakini wa hali ya juu, mimi huchukua dakika moja kumwambia ni nimeona jinsi ulivyojituma kwenye hii asante kwa umakini wako. Tendo hili la kumtambua huwafanya watu wahisi kuwa wanathaminiwa na kwamba kazi yao inaonekana. Binadamu ananjaa ya kipekee ya kuhisi kuwa anaonekana. Inapowapa sifa hizi, ninakuwa na wapa mafuta ya kuendelea mbele hata pale ya ambapo yanapokuwa magumu. Moja ya zawadi kubwa unayoweza kuumpa mtu anaepitia wakati mgumu ni masikio yako. Mimi huatia moyo wenzangu kwa kuwapa nafasi ya kuzungumza bila mimi kuwa hukumu au kutoa ushauri wa haraka. Katika ulimwengu ambapo, kila mtu anataka kusema, mimi nimechagua kuwa msikilizaji wakati mwenzangu anapokuwa na msongo wa mawazo, mimi humwambia, nipo hapa kama unahitaji kuzungumza. Ninapo msikiliza nimempa hisia ya tuko pamoja Wakati mwingine mtu hahitaji utatuzi wa tatizo lake. Anahitaji tu kuhisi kuwa ameleweka. Hii inajenga uaminifu mkubwa na inampa nguvu kwa kisekolojia ya kukubaliana na changamoto zake akijua kuwa hayuko peke yake Mimi ni mumini wa matumaini hata katika katikati ya dhuruba tunapokutana na changamoto kubwa ya kikazi au ya kijamii ni rahisi kwa watu kuanza kulalamika na kukata tama Mimi huchagua kuwa nanga ya matumaini kwa wenzangu Haimanishi kuwa ninapuuza matatizo hapana, inamanisha kuwa ninachagua kuangalia fulsa zilizojificha ndani ya matatizo hayo badala ya kusema tumefeili Mimi husema tumepata somo na sasa tunajua njia ipi haifanyi kazi. Hebu tujaribu njia nyingine lugha ninayotumia niya ushindi nimegundua kuwa ni sharti, yani ni sharti inaambukiza Nikiwa nitabaki ni mesimama kwa ujasili ni natabasamu wezangu wataanza kuvutiwa na nishati hiyo na kuanza kuamini kuwa tunaweza kuvunja kizikiti hicho. Njia nyingine ya kipekee ni kuyatuma wakati moyo wa wengine ni kuwa kweli kuhusu mpambano.

Hii ni swali muhimu sana katika karne hii ya kidigitali. Ambapo kila hatua tunayopiga mtandaoni inaacha nyayo ambazo zinaweza kutumika kututambua, kutufuatilia au hata kututhuru. Kwangu mimi, faragha sio jambo la kuficha maovu. Mbali ni haki yangu ya msingi ya kulinda utu wangu na usalama wa familia yangu. Nikikujibu swali hili, mimi sioni faraga kama chaguo cha ziada. Mbali kama gombe yangu ya kidigitali. Nina linda gombe hii kupitia falsafa ya kuhakiki kila hatua. Na hapa chini, hapa nitakueleza kwa kina kwa dakika kadhaa kuhusu mbinu ninazotumia kuhakikisha kuwa maisha yangu ya mtandaoni yanabaki kuwa chini ya mamlaka yangu. Njia ya kwanza na yenye nguvu zaidi ninayolinda faragha yangu ni kwa kutotoa taarifa zisizo za lazima. Mtandao huwezi kuvunjisha kitu ambacho haukukiweka. Mimi ni muumini wa kutoweka kila kitu wazi. Mimi hujiuliza maswali matatu kabla ya kujisajili kwenye tovuti yoyote au kupakia picha. Je, kampuni hii inahitaji namba yangu ya simu kweli? Je, picha hii inaonyesha eneo nililoishi? Je, na, je, taarifa hii inanithuru miaka kumi ijayo? Mara nyingi mimi hutumia majina ya bandia au barua pepe za muda kwa huduma ambazo si za msingi. Kwa kupunguza nyayo zangu. Zaki yaani digital footprint. Ninapunguza uwezekano wa wadukuzi au makampuni za matangazo kunifuatilia Mimi huzichukulia nywala yaani password zangu kama funguo za nyumba yangu. Kamwe situmii nywala moja kwenye account mbili tofauti. Ili kufanikisha hii bila kuchanganyikiwa mimi hutumia kithibiti nywala yaani password manager ninacho nitengenezewa nyiwala ndefu ya nguvu ambayo hata mimi siwezi kuzikariri. Lakini nyiwala pekee haitoshi hatuwa yangu ya dharula ya na isiyo kujadiliana ni kuthibitisha kwa hatua mbili. Yaani two factors authentication. Hata kama mtu ataiba nywala yangu bado atahitaji kodi inayo tumwa kwenye kifaa changu au programu ya uthibitishaji ili kuingia. Hatua hii hukuta wa pili ambao umeniokoa mara nyingi kutokana na majaribio ya udakuzi. Ninapokuwa mtandaoni hasa nikitumia internet ya umma. Je, kampuni hii inahitaji namba yangu ya simu kweli? Yani Virtual Private Network VIP VPN inaficha anwani yangu ya IP na kuzimba taarifa yangu. Hivyo kufanya iwe gumu kwa mtu yeyote aliye kwenye mtandao huko kuona ninacho kifanya. Pia nimebadilisha jinsi ninavyotafuta taarifa badala ya kutumia injini za kutafuta. Zinazorekodi kila neno ninaloandika. Mimi hutumia zile zinazo heshimu faraga kama duck duck go. Vilevile vijingali changu zimepangiwa kufuata cookies na historia ya utafutaji kila ninapofunga tab jambo linalozuia makampuni ya matangazo kunifuata kila tovuti ninayoingia. Mwenye kimtandao ya kijamii, mimi hufanya uko.

Hii ni swali ambalo linanifanya nisisimke na kuhisi njaa ni kipekee Kwa sababu kwangu mimi, chakula sio tu mchanganiko wa vililishe ni sanaa ni historia na ni muunganiko wa roho na arthi ilio nilea Nikikujibu chakula changu ninacho kipenda zaidi kuliko vyote duniani ni pilau ya nyama ya ng'ombe iliopikwa kwa vionjo vya asili na kuliwa na kuchambu kachumbali ya kutosha wacha nikufafanulie kwa nini mlo huu umeshika hatuma moyoni mwangu na jinsi unavyogusa kila hisia ya uhai wangu upendo wangu wa pilau huwanzi mdomoni unaanzia pa puwani Kukuna harufu ya kipekee ambayo pilau ya kweli inayo Harufu inayotokana na mchanganyiko wa kishujaa wa iliki hakarafu mdalasini, pilipili manga na binzari nyembamba. Mimi ni muumini wa viungo vya asili. Napenda ule utarachibu wa kuanga viungo hivi kwenye mafuta ya moto mpaka harufu yake itapakae nyumba nzima. Harufu hiyo kwangu si sauti ya furaha ni harufu inayosema kuwa kuna sherehe inakuja. Hata kama ni siku ya kawaida ya katikati ya wiki pilau siyo chakula tu ni sherehe kwenye sahani. Kila punje ya mchele inaponjwa harufu ya viungo hivyo. Inanitengenezea hamu ambayo hakuna mlo mwingine unaweza kuigusa. Sili ya pilau ninayoipenda iko kwenye wiano na penda mchele wa pishori mwenye harufu ya asili usiopikwa kiasi cha kuto ishiana. Lakini ukiwa bado mlaini, kisha kuna nyama ya ng'ombe, nyama ilio chemshwa vizuri mpaka ikawa inakatika kwa urahisi, ikiwa imeingia viungo mpaka ndani kabisa ya nyuzi zake. Ninapokula pilau ninahisi kila kijiko kina hadithi yake. Kuna utamu wa vitunguu maji ilivyo kaangwa mpaka vikawa rangi ya kahawia. Vilivyo changanyika na latha ya nyama iliokaangwa. Ni mapatano ya latha. Ambayo haya shindani mbali yanasaidiana. Hakuna kijiko kinachofanana na kingine. Kila mara ulimi wangu unagundua kitu kipya, pengine ni kipande cha madasini kilichojificha au punje ya pilipili manga iliotoa mguso wa mbali wa ukali. Pia pilau peke yake haiwezi kua nzito na hapa ndipo kachumbali inapoingia kama msaidizi mkuu. Kwangu mimi, pilau bila kachumbali ni kama hadithi nusu isio na mwisho. Nina napenda kachumbali yangu iwe na nyanya nyekundu zilizokatwa vizuri, vitunguu maji vilivyo safishwa na chumvi ili kuondoa ukali. Pilipili kicha kidogo kwa ajili ya msisimuko na umuhimu zaidi maji ya ndimu au limao. Ule usawasidi wa ndimu unakata mafuta ya pilau na kuisafisha kaulini. La yangu kila baada ya kijiko kimoja hali hii ya mchanganyiko wa moto na baridi inatengeneza muundo wa latha ambao unanifanya nijichoke.

Hii swali ninarudisha nyuma katika siku moja ambayo uliacha alama isiofutika kwenye moyo wangu. Nikumbukumbu ambayo kila nikifikiria bado na hisi baridi fulani ikipita kwenye uti wa mgongo wangu Nikikujibu kwa uaminifu kumbukumbu yangu ya kutisha zaidi ni usiku ule niliopotea katika katikati ya poli nikiwa mtoto huku doruba kali ikianza kupigia na giza nene Ikilikiwa limetanda kiasi cha kutoweza kuona hata kiganja cha mkono wangu Nilikuwa ni siku ilikuwa ni siku ya kawaida Yalikizo kivijijini kwa bibi. Nakumbuka jua lilikuwa likizama kwa rangi ya mchungwa Iliopauka na mimi kwa utukutu wa kitoto niliamua kumfuata mbwa wetu waliekua amekimbilia kwelekea upando wa msitu kwa wa akiba Uliokua unapakana na kijiji. Nilijiamini kuwa ni naijua njia ni kiamini kuwa msitu ule ulikuwa kama uwanja wetu wa kuchezea. Lakini pori lina namna yake ya kukuaada Unapokuwa ndani yake, kila mti unaanza kufanana na mwingine. Nilitembea kwa dakika kumi, nikidhani narudi nyuma kumbe nilikuwa nazidi kujingiza ndani ya moyo wa msitu jua nilipopotea kabisa ghafla ukimya wa kutisha ulitawala. Ndege waliacha kuimba na wadudu wa usiku walianza kutoa sauti zao za ajabu ambazo nilihisi kama zinaniita kwa dhiaki. Hapo ndipo hofu ya kwili ilipowanda. Unajua hofu ya kutisha zaidi siyo ile unayoina. Mbali ni ile unayowazia. Katika giza lile, kila kichaka kilichotigizwa na upepo kilionekana kama mnyama mkali anaye jitayarisha kunirukia. Kila sauti ya tawi lililovunjika lilisikika kama hatua ya mtu anaenifuata kwa sili. Nilianza kuhisi upweke wa ulimwengu. Nilikuwa mtoto mdogo katika ulimwengu mkubwa usiojali na wenye giza. Niliita jina la bibi, niliita jina la mama, lakini sauti yangu ilirudi kwangu kama muagwi wa dhihaka. Katika dakika zile, nilijifunza maana ya nenu kukata tamaa. Moyo wangu ulidunda kwa kasi kiasi kwamba niliweza kusikia kwenye masikio yangu. Giza halikuwa tu kukosekana kwa mwanga. Lilikuwa kama kitu chenye uhai kilichokuwa kikinizoga na kuninyima pumzi kama hiyo haitishi, mawingu yalianza kutanda na radi zikaanza kupiga Mwanga wa radi ulikuwa unamulika misitu kwa sekunde moja ukionyesha vivuli vya miti vilivyokaa kama majitu yenye mikono mirefu kisha giza inarudi ikiwa nzito zaidi kuliko mwanzo Mvua ilianza kunyesha. Si mvua ya kawaida mbali thoruba kali iliwambatana na upepo uliokua Unalia kama sauti ya mtu anaipiga yowe Nilijibanza chini ya mtu mkubwa nikitetemeka kwa baridi na hofu maji yaliyokuwa yakinitiririka mwilini yalihisi kama vidole vya baridi vikigusa nguzi yangu Kwa katika wakati ule nilifikiri kuwa huo ndiyo ungekua mwisho wangu. Niliwaza kuhusu kitanda changu cha joto. Niliwaza kuhusu harufu ya chai ya jioni. Na kila kumbukumbu ya usalama ilionekana kama ndoto isiofikika. Katika ile hali ya kutisha, kitu cha ajabu kilitokea. Baada ya kulia kwa kupiga yo.

Hii ni swali ninalochokoza ladha yangu ya maisha na kunitishia kunitishika kifikra. Kwa sababu kwangu mimi, chakula si ni shati tu. Ni paspoti inayoniwezesha kusafiri ulimwengu bila kuhitaji tikiti ya ndege. Nikikujibu kwa shauku na hamu kubwa, ndio mimi ni mpenzi wakipekee wakujaribu vyakula vipya. Kwa kizungu tunasema adventurous foodie. Kwangu, sahani ya chakula nisicho kijua ni fumbo tamu linalosubiri kuteguliwa. Kwa sababu ya kwanza ninayofanya, nipende kujaribu vyakula vipya ni kiu yangu ya kuelewa watu. Naamini kuwa, huwezi kumuelewa binadamu mwingine kwa kati mpaka uone kile anachokula. Chakula ni lugha ya kwanza ya kila jamii. Ni kinabeba historia ya ardhi yao, hali ya hewa na hatau na hata ushindi au maumivu ya mababu zao Niki ninapokaa kwenye mkahawa wa kigeni au nyumbani kwa rafiki kutoka kabila au nchi nyingine na kuonja mlo wao wa asili ninakuwa nasoma kitabu cha historia kupitia ulimi wangu Iwe ni ukali wa pilipili za hasia, harufu nzito ya viungo vya Afrika kaskazini au ulaini wa jibini za ulaya Kila ladha inahadithi, kujaribu chakula kipya kunanifanya nione ulimwengu kuwa mdogo na mwenye urafiki zaidi Inanivunjia kutaka za ubaguzi na kunijengea madaraja ya maelewano Kuna aina fulani ya adrenalini inayonipata ninapoanza ninapoonja, ninapoagiza chakula ambacho hata jina lake siezi kulitamuka vizuri ni msisimuko wa kutojua nini kinakuja Je itakuwa chungu, je itakuwa tamu, au labda itakuwa muundo ambao sijawahi kuhisi mdomoni. Hali hii ya kutojua inanifanya niwe hai zaidi. Katika ulimwengu ambao kila kitu kimepangwa na kutabirika kujaribu chakula kipya ni mchezo wangu wa kucheza na hatari. Nimeshajifunza kuwa hata kama sijakipenda chakula fulani angalau nimepata uzoefu Lakini mara nyingi mimi hugundua ladha mpya inayopindua orodha yangu ya vyakula nipendavyo Gunduzi hizi ndizo zinazofanya maisha yawe na ladha bila hivyo kula kungekuwa kama kupiga mswaki tu kazi ya kawaida isiyo na msisimko binadamu mwingine wengine tunapenda kubaki kwenye jeleza la mazoea Tunakula kitu kile kile sehemu ile ile Wakati ule ule mimi ni Mimi nimechagua kupigana na hali hiyo kujaribu vyakula kichakula kipya ni mazoezi ya kisaikolojia ya kunifanya niwe tayari kupokea mabadiliko kati katika nyanja nyingine za maisha. Ikiwa ninaweza kukaa na kukula chakula kilichopikwa na mchanganyiko wa wadudu au mimea mgeni nikiwa na tabasamu Basi nitakuwa na ujasiri zaidi wa kukubali mabadiliko ya teknolojia, kazini au mabadiliko ya mfumo wa maisha inanifundisha unyenyekevu na kutohukumu Inanikumbusha kuwa ubora ni swala la mtazamo Kile kinachokiona mimi ni cha ajabu Kwa wengine ni chakula cha thamani kilichopikwa kwa upendo na mamake Kwa upande wa kisayansi na kiafya kujaribu vyakula vipya vimenisaidia kuboresha afya yangu mwili wa binadamu unahitaji anuali kubwa ya vitubisho ambavyo huwezi kuvipa.

Hii ni swali linalonifurahisha sana kwa sababu kutembea kwangu siyo tu kitendo cha kusongeza miguu kutoka hatua moja kwenda nyingine ni hitaji la kiroho, ni tabia ya akili na ni njia yangu ya kung'ang'ana na ulimwengu ni kikujibu kwa hisia na tafakari ya kina, mimi ni mpenzi mkubwa wa kutembea katika maeneo ya asili ya liotulia Hususan kando ya fukwe za bahari au kwenye msitu minene yenye njia ya siri sehemu ya kwanza kabisa inayovuta moyo wangu ni pwani ya bahari Kuna kitu chakichawi kuhusu kutembea kwenye mchanga laini huku mawimbi ya kikugusa nyayo zangu kwa mdundo usio badilika Ninapokutwa na bahari mimi hupenda kutembea peku peku Kuna muunganiko wa kipekee unaotokea kati ya mwili wangu na ardhi kupitia mchanga mnye nyevu. Sauti ya mawimbi ni kama muziki wa asili unaozima kelele zote za mawazo yangu ya ofisini kodi au changamoto za kijamii. Kutembea kando ya bahari kuna nifundisha unye nyekevu Unapoangalia upeo wa macho ambao maji yanakutana na anga una gundua jinsi matatizo yako ya livyo madogo mbele ya ukubwa wa uumbaji Harufu ya chumvi na upepo muanana mwenye unyevu unanifanya nihisi mapafu yangu ya kisafisha ya kisafishika na kila hatua inayopiga mbali na makazi yetu ndiyo nina vyokaribia zaidi amani yangu ya ndani sehemu ya pili ni nayopenda kutembea ni katikati ya miti mirefu kwenye misitu yenye ukimya uliotukuka ni napenda maeneo kama vile Karula Forest au Pungu Hills ambapo unaweza kupotea kwenye mapito ya liyozungukwa na kijani kibichi. Kutembea misitu ni tofauti na kutembea baharini. Misitu kuna harufu ya udongo, majani ya liyo vya nyauka na uhai unaojificha. Ninapenda kusikia sauti ya majani makavu ya kipasuka chini ya viatu vyangu. Hapa mimi hutembea kwa kasi ndogo Nikitazama jinsi mwanga wajua unavyopenya katikati ya matawi na kutengeneza urawa za ajabu ardhini misitu unanifundisha utulivu miti hii imesimama hapa kwa miaka mingi Ikiistahimili mvua na jua kutembea katikati ya mashujaa hawa wa asili kuna nipa nguvu ya kusimama imara katikati ya maisha yangu. Ni sehemu ambayo akili yangu hupata nafasi ya kubuni mawazo mapya. Maranyingi suluhisho la matatizo yangu makubwa limewahi kunijia nikiwa katikati ya misitu. Ingawa mimi ni mpenzi wa asili, marachache mimi huvutiwa na kutembea katika mitaa ya miji mikongwe, au mitaa ya zamani ya miji mikubwa. Napenda kutembea kwenye barabara nyembamba zilizo jengwa na mawe ambapo kila ukuta unaonekana kubeba siri ya karne zilizopita. Kutembea kati kati ya maeneo haya ni kama kusafiri kwa mashine ya muda Nimependa kuangalia milango ya kale ya mbao nikisha za madilisha na jinsi watu wanavyoishi kwa muundo wa polepole kutembea huku kuna chochea upande wangu wa sanaa Inanikumbusha kuwa maisha ni mwendelezo wa hadithi na sisi ni sehemu tuu ya hadithi hiyo ndefu Hapa mimi hutembea ni kiwa na maa.

Hii ni swali linalofanya nitabasamu kwa sababu mtaa ninaoishi si tu anwani ya posta au mahali ninapoweka kichwa changu siku. Nisehemu ya utambulisho wangu na ni kiini chamaisha yangu ya kijamii. Ni kikijubo, ni kikujibu kwa hisia na kwa kuzama ndani ya moyo kwa mazingira yangu. Ni nachopenda zaidi kuhusu mtaa wangu ni mchanga nyiko wakipekee waroho ya ujirani Vionjo vya asili na mitaa ya utulivu kwa kustaajabisha unapo patikana katikati ya purukushani za mji Jambo la kwanza linalofanya mtaa wangu uwe wathamana kwangu Wathamani kwangu ni watu wake katika ulimwengu wa sasa ambapo watu wanaishi kwenye mageti marefu na hawaongei na majirani zao mtaa wangu bado unahifadhi ile tunu ya asili ya ki Afrika ya ujamaa Ninapo pita barabarani asubuhi mimi sisalimiwi na kuta za genze pekee Ninatambuliwa na kwa jina Kuna mzee mmoja mstaafu anamuita mzee wamtaa, ambaye kila asubuhi huketi mlangoni pake na kusoma gazeti. Salamu yake ya habari ya asubuhi mjuku wangu ni kama baraka inayofungua siku yangu. Tunajua matatizo ya kila moja na tunasherekea mafanikio ya kila moja. Ikiwa kuna mtu anaumwa, habari huwenda haraka na utaona majirani wakijitokeza kwa hali na mali Hali hii ya kujua kuwa ni kipata changamoto ni na jeshi la watu nyuma yangu inanipa amani ya ajabu kuhusu si mtaa, husimtaa tu ni familia pana mtaa wangu inasaa yake ya kibayolojia Asubuhi na mapema kila hatua jua bila hata kabla hata jua hazijachomoza vizuri mtaa unazinduka na harufu ya kuvutia ya mandazi ya moto na chai ya machaichai Kuna mama moja mama nitilie maarufu ambaye ameweka jikolake pembeni na barabara huku mtaa ni menapenda harufu ile ya moshi wa makaa ukichanganyika na unga wangano Unaanapopika, anaopikwa Inanikumbusha utulivu wa vijijini nikiwa katikati ya jiji Harufu hii inafuatana na sauti ya ufagio wa chelewa na wa majirani Anaofanya usafi mbele ya nyumba zao sauti ambayo kwangu ni kama muziki unaowashiria kuwa mtaa uko tayari kwa siku mpya. Kutembea kuelekea kazini ni kipita kwenye harufu hizi na salamu za haraka za watu wanaokimbia maisha yao. Kuna nipa ni shati changa ambayo siwezi kuipata kwenye mitaaya kizungu iliyotulia kama makaburi. Licha ya mchanganyiko wa shamrashamra za mchana mtaa wangu unaupande mwingine wa ajabu utulivu wa kipekee wa usiku Jualinapozama mtaa unabadilika na kuwa kama bustani ya siri Ninapenda jinsi taaza barabarani zinavyo toa mwanga hafifu Unaotengeneza vivuli vya miti ya miembe na mijohoro inayopandwa kando ya njia Kuna usalama wa kisaikolojia hapa na weza kutembea sanne usiku bila hofu ya kukwapuliwa simu kwa sababu vijana wamtaa hapa ni walinzi Wamtaa wao. Wanajua, wanakujua na wanajua. Usiku, sauti pekee unayoisikia ni ile yambali ya trainee au sauti ya wadudu wa usiku.

Hii ni swali linalonirudisha kwenye tukio moja ambalo lilibadilisha kabisa jinsi ninavyotazama ulimwengu. Bahati na kile tunachokiita miujiza ya kawaida. Katika safari yangu ya maisha nimekutana na mengi. Lakini hakuna uzoefu uliowahi kunishtua na kunifurahisha kwa wakati moja kama tukio la kukutana na rafiki yangu wa ututoni ambaye nilifikiri amepotea milele katikati ya jiji kuu la nchi ngeni maelfu ya maili mbali na nyumbani ilikuwa ni majira ya baridi ya mwaka wa elfu mbili mbili na kumi nane niilikua katika jiji la Istanbul uturuki, nikiwa kwenye safari ya masomo kwa mtu aliyetokea katika mazingira ya joto na jamii inayojali Istanbul ilikuwa na uzuri wa kushtaajabisha Lakini ilijawa na baridi kali na upweke wakipekee, kila mtu alikuwa akikimbizana na wakati na lugha ngeni iliozungumzwa kote ilinifanya nijihisi kama kisiwa katikati ya bahari ya watu siku hiyo kila kila kitu kilionekana kwenda mrama, Nilipotea njia wakati nikitafuta maktaba kuu simu yangu ilizima chaji kutokana na baridi kali na nilikuwa nimechoka kiasi cha kutaka kulia nilijikuta nimekaa kwenye benchi moja katika uwanja wa Sultan Helm Nikiangalia njiwa na kujiuliza kwanini niliamua kusafiri mbali kiasi hichi na kuacha usalama wa nyumbani Hali hiyo ya kukata tamaa ilitengeneza mazingira ya uzoefu wa kushangaza ambao ulikua unakuja Wakati nikiwa nimeinamisha kichwa changu, nikijaribu kupasha joto viganja vyangu, nilisikia sauti ya kicheko, haikuwa sauti ya kituruki, wala haikuwa sauti ya kawaida ya kitalii, ilikuwa ni sauti ya kicheko ambacho nilikifahamu miaka kumi na tano iliopita, kwenye uwanja wa shule ya msingi huko kijijini kwetu Niliinua kichwa changu kwa haraka nikidhani kuwa labda akili yangu inaanza kunidanganya kutokana na uchovu na upweke, lakini mita chache mbele yangu nilimuona kijana mmoja mrefu akibishana na utani na mauza askrimu wa kituruki, macho yake namna alivyosongeza mikono yake na ile chali ndogo iliyo kando ya jiko lake la kulia haikuwa na shaka, alikuwa ni baraka. Baraka alikuwa rafiki yangu kipenzi tangu darasa la kwanza, familia yake ilihama ghafla tulipokuwa darasa la tano, na katika zama zile ambazo simu za mkononi hazikuwa jambo la kawaida mawasiliano yetu yalikatika kama kamba iliyokatwa kwa mkasi. Kwa miaka mingi nilikuwa nikijiuliza yuko wapi na anafanya nini? Nilishindwa kusimama mara moja, magoti yangu yalihisi kama yamenyeyuka. Nilikuwa kati ya watu bilioni nane duniani na kati ya miji maelfu ya sayali hii inawezekanaje baraka awe hapa saa hii na kwenye uwanja huu nilipotelea? Hisia ya kushangaa ilininenea mwili kama umeme Niliita jina lake kwa sauti ya kutetemeka, baraka aligeuka kwa haraka, alinitazama kwa sekunde tano ambazo zilihisi kama kalne moja kisha uso.